Chakula nikipendacho kukila jioni huwa ni chakula kinacho jumuisha mboga maziwa na ugali. Mimi hupenda chakula hichi kwani ninapo toka katika shugli zangu za kila siku. Mimi hufika nyumbani nikiwa mchovu kwa hivyo natamani mara ningi nipumzike nile chakula hiki. Napenda chakula hiki kwani ni rahisi kukitayarisha na kila kitu ambacho ni nacho itaji kukipika niko nacho hapa karibuni Kwa hivyo si lazimishu kutoka tena kwa nyumba kwenda sokoni kununua vitu ni navio hitaji kupika kama viungo tofauti tofauti Kwa hivyo mimi hupenda chakula hiki kwa urahisi kwa wapisi wake wa kukipika Mimi huanda ugali ukiwa wakwanza na fuatia na mboga na pia na chemsha maziwa. Napenda pia kwa sababu chakula hiki ni kitamu na kina manufa mengi zaidi. Mimi huisi nimeshiba na kuwa nime rejeshe wa nguvu. Kwani bada ya siku mrefu, mimi huwa nime choka na huwa nina hisi njaa. Haswa kwa sababu mimi hupenda kufanya mazoizi wakati wajio ni kwa hivyo ni kifika nyumbani na nina pata chakula kile ama ninaweza kuanda chakula kile, mimi huweza kukila nikiwa nimefurai na nimetulia na kipenda chakula hiki pia kwa manufaa inacho nifanyia kwa mwili mboga hunisaidia kujikinga mboga zina vitamini ambayo hunsaidia kujikinga kutokana na maradhi maziwa pia yako na madini ambayo husaidia mifupa yangu kuwa yenye nguvu kwa hivyo ni kila chakula hiki kamili si nguvu tu ninayopata ama kuwa nahisi pia ninaweza kujichunga katika afya yangu.

Naam Nyama ya samaki ni nyama ambayo nimependa ambayo ni moja kati ya nyama ninayoipenda sana kuila Samaki ambaye ni mngali mbichi ambaye hajakawia sana sokoni huyo ndio mimi hupenda kumnunua na baada ya kumnunua Mimi ni mahiri sana katika kutayarisha chakula hiki cha samaki Nahakikisha kwamba samaki nimemuosha nimemkausha na baada ya hapo ninamchovya katika mafuta ambapo namruhusu apike hadi awe katika awe anafanana na rangi ya udhurungi. Baada ya hapo mimi huepua sufuria hiyo jikoni namtoa samaki yule mafutani na kumweka kando ili aweze kutulia na kuweza kumwaga mafuta. Baada ya hapo, mimi huanza kukakata kata viungo tofautitofauti ili niweze kutumia kutengenezea supu ambayo nitakayochovya samaki wangu ndani. Baada ya hapo, mimi humweka samaki ndani na kuongeza maji na kumruhusu achemke. Nampa muda kidogo alafu baada ya kuiva vizuri, mimi huhakikisha ya kwamba ninapakua Ninapakua samaki na kukulanisha na chakula kama vile ugali mchele Lakini chakula ambayo mimi hupenda kukulanisha samaki nayo ni ugali Kwani ninaeza kula na supu ya samaki huwa tamu sana nikikulanisha kwa ugali. Kwa hiivo mimi hupenda sana kumla samaki na sio kumla tu bali pia najua kumuandaa kwa njia inayofaa.

Kinywaji baridi ni kipenda cho ni jwisi ya limau. Mimi. Mimi huipenda sana jwisi hii. Wakati wa joto ama wakati kuna joto, mimi huhakikisha ya kwamba kabla sijatoka nyumbani mwangu, ninaanda jwisi hili. Jwisi hili la limau. Mimi huhakikisha bada ya kuunda naeka kwa chupa yangu na ninapofika kazini na eka katikwenye furiji ili kuhakikisha kwa mba imekua imepoa. Na wakati nitakapo kuwa kazini ni hisikiu ama joto iwe kwa wingi mimi hukumbuka jwisi ile yangu. Na huenda moja kwa moja na kuitoa ikiwa baridi. Mimi hupenda sana kuinywa ikiwa baridi kwa ni hunipa utulivu na kunipoesha sana kwa mwili na. Na weza kufurahia na kuburudika wakati ninapo fanya hivi Kwa hivu mimi kupenda sana kuinua jwisi ya limau Bali hii huinywa tu. Si kupoesha mwili wangu ama kunipa burudani peke yake jwisi la. Jwisi ya limau ina faida mingi. Inafaida nyingi kwa mwili wangu ya kwanza ni kwamba jwisi ya limau hunisaidia sana kuni ongeza nguvu Nahisi nina wezo wa wezo kufanya shuguli zangu na nilipo kwa na nina po kwa mdaifu. Na nahisi njaa nina po kunywa juisi hii mimi hujisikia nina nguvu tena na pia inama. Inafaida nyingi kwa mwili wangu kwa ni mimi mwenyewe nime diundia nime andaa na kuunda jwisi hili. Jwisi hii kwa hivyo ni nahakikisha kwa mba ni metumia limau halisi kwa hivyo. Licha ya kunipoesha mwili na kuni kwa burudani Pia ninaweza kunufaika kutukana na vitamini zilizomo katika kwenye jisi hii ya limau.